Paka wangu anahitaji chakula. Amekua akilia tangu asubui. Nimempa chakula cha jana, lakini anataka kipya. Kuna samaki kidogo jikoni. Nitampa kidogo. Yeye anapenda samaki sana. Atafurahia. Lazima ni mweke majisafipia. Nimemwona akinywe kutoka kwenye birika la maua. Paka ni wanyama safi sana. Wanajitunza wenyewe lakini ninahitaji kusafisha sanduku lakecha mchanga leo. Yeye ni rafiki yangu mzuri. Ananipenda sana. Anapokaa kwenye vitu vyangu. Naona anapumzika kwa amani. Wanyama ni majumbani ni baraka.

Ndiyo, inawezekana kuishi siku bila moja bila teknolojia, ingawa, inaweza kukuwa changamoto bila simu, televisheni au intaneti, tunalazimika kurudi kwenye maisha ya kawaida zaidi, tunaweza kutumia mda kuzungumza na familia, kusoma vitabu, kutembea nje au kufikiria kuwa utulivu kuishi bila teknolojia kwa siku moja, hutusaidia kutambua umuhimu wake, lakini pia kutukumbusha kuwa maisha hategemeii teknolojia pekee.

Kinachonifanya nicheke ni mambo madogo ya kila siku. Utani mazuri katika ya marafiki, hadithi za kuchekesha au mtoto anayejibu swali kwa njia isiyotarajiwa vinaweza kunifanya nicheke. Pia napenda kucheka kwa ninapoona watu wakifurahia maisha bila kujifanya.